Shuguli yangu ya kupendezwa sana kabisa niseme ni kujifunza na kushiriki maarifa. Napenda sana kusoma, kutafakari mawazo mapya na kusaidia watu kupata suluhisho za changamoto zao. Pia napendezwa na teknolojia na ubunifu. Kwani unifanya niendelea kujifunza kila siku. Kufanya hivi kunanipa furaha kila siku na kunifanya nihisi nina mchango chanya kwa wengine na dunia na maisha yangu kabisa.

Mafunzo ya kazi yaliyosaidia sana zaidi, ni yale yanayohusu sana, mbaya yanahusu sana mawasiliano. Simamizi wa muda na kazi ya timu, hayo tu peke yake ndio yale mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi, kupanga kazi zangu vizuri na kushirikiana na wengine ili, kufikia malengo kwa haraka na kwa ubora. Pia yamenijengea nithamu na kujiamini zaidi nikiwa kazini.

Wakati wa msongo wa kazi, najaribu sana ni kupumzika kwa muda mfupi ili kupunguza mawazo yangu. Mimu hupanga upya vipaumbele vyangu nagawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo na kuanza na yaliyo ya muhimu zaidi. Pia mimi hujitahidi sana kupumua kwa kina kusikiliza muziki mtulivu au kutembea kidogo ili kutuliza akili. Natoka sana kwenye kazi naenda nje kwenye mji kidogo alafu narudi badaye. Nikiona msongo unaendelea mimi huomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu ili kazi iendelee vizuri bila presha kubwa.

Kwanza kabisa ni niseme, ninapo kutana na tatizo kazini mimi uwanza kwa kulitambua vizuri ili kuelewa chanzo chake. Kisha mimi ukusanya taarifa zote muhimu na kuangalia chaguzi tofauti za suluhisho. Mimi hujiuliza ni sulisho lipi linafaa zaidi kwa muda na raslimali zilizopo. Pia mimi huwashirikisha sana wenzangu au wasimamizi pale ninapo itajika. Kwa sababu mawazo tofauti ya watu wengine pia usaidia kupata uwamuzi bora kabisa. Baada ya kuchukua hatua mimi hufuatilia matokeo ili kuakikisha tatizo limesuluhishwa kabisa na kujifunza kitu cha kuboresha siku zijazo.

Ndiyo, wacha nisemekwamba, mimi natumia sana teknolojia sauti, lakini kwa njia mbali mbali. Mimi hutumia amri za sauti kutafuta taarifa, kuandika ujumbe kwa haraka na kuthibiti, vifaa kama simu au kompyuta. Teknolojia marinyingi, wacha niseme kwamba, unisaidia sana kuokoa muda, asa ninapokua na kazi nyingi. Pia ni rahisi kutumia wakati mikono iko busy kama nikiwa naendesha gari au nikifanya kazi nyingine. Kwangu teknolojia ya sauti imefanya kazi za kila siku ziwe rahisi na zenye ufanisi zaidi.

Mimi nina njia nyingi sana za kujianda kwa mkutano lakini kwanza niseme kujianda kwa mkutano. Mimi maravnyingi kwanza napitia agenda ya mkutano ili nielewe lengo la mkutano mwenyewe. Kwa sababu usipoelewa lengo la mkutano utaka kama umechanganyikiwa sana na mkutano mara nyingi hauwi wa maana zaidi So kisha mimi ninakusanya tarifa na nyaraka muhimu zinazohitajika. Na huhakikisha ninalewa mada, nitakazo changia ili kutoa maoni, yenye maana. Pia mimi huandaa maswali au hoja mapema, mwisho. Nahakikisha nimepanga muda vizuri, nimefika mapema na niko tayari kushiriki kikamilifu kwenye mkutano.

Mimi kuweka afya nzuri naitaji najitahidi sana kula chakula bora kabisa chenye mboga, matunda na maji ya kutosha. Ninafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara lakini mara nyingi inakuwa asubui. Hata kama ni kutembea kwa kunyosha mwili. Nakisha napumzika vya kutosha na kulala muda unaofa kama masaa sita tu nane hivi. Zaidi ya hayo mimi ujaribu kupunguza msongo wa mawazo. Na kupanga muda wangu vizuri na kufanya mambo ninayoyapenda nikiweza kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kujua hali ya mwili wangu mapema.

Mara nyingi kabisa niseme ninasherehekea mwaka wangu mpya kwa utulivu na furaha hivo mara mingi mimi nakaa na familia au marafiki wa karibu. Au tunakula chakula cha pamoja kama tunachoma nyama. Tunazungumza kuhusu mwaka uliopita. Tu pia tunajaribu sana kutembea na gari. Ya wakati mwingine nasikiliza mziki au natazama fataki siku i mean usiku wa manane napenda sana kutafakari malengo mapya na kuanza mwaka nikiwa na mawazo chanya na matumaini mapya ningependa kusema hivyo.

Ndiyo, napenda sana kulima. Bustani. Kulima bustani hunipa utulivu wa akili na hunisaidia sana kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Kila ninapokuwa bustani, ninahisi kama napata nafasi ya kupumua na naachana na msongo maisha wa kila siku. Shughuli ambayo hunifanya nijifunze subira kwa sababu mimea hiyo haikui mara moja. Inahitaji muda, uwangalizi na upendo. Napenda hasa kulima mboga kama sukuma wiki nyanya vitunguu na hoho kwa sababu ni muhimu sana katika chakula cha kila siku. Kuna furaha ya kipekee unapovuna mboga ulizolima mwenyewe na pia kuzitumia jikoni. Nifanye nijivunie jitihada zangu na kunipa motisha na kuendelea kulima zaidi. Pia najifunza mengi kuhusu udongo, maji na hali ya hewa. Zaidi ya hapo kulima bustani inanisaidia sana naniwe na ule mtindo wa maisha wenye afya.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi mchana ni pilau. Pilau bila chakula kingine ambacho ni kizito. Napenda pilau kwa sababu ni chakula kirahisi na nikikila kinanipa tu ile shibe kidogo hakinifanyi nilale. Kwa sababu mchana nina kazi nyingi sana za, za kufanya. Kwa hivyo sihitaji chakula kizito. Pilau hunisaidia sana, kujisikia tu nimetosheka na niko tayari kufanya kazi na kumalizia siku yangu.

Ningependa kutembea sana Vasco Dagama Pila ambayo kwa Mombasa, Kenya. Huku kuna historia ya kitambo sana. Ambapo wazungu wa kitambo wa kutoka nchini nyingine walikuwa wakifanyia biashara. Kuteka nyara waKenya na kuwafanchakazi nzito na kuwapiga na kuwaumiza. Wazungu walijenga humo, pa kuishi na pia kama masikani yao ya uongozi wakati walipokuwa Kenya. Ningependa sana kutembea Vasco Dagama pilla ili nijue asa historia ya huyo mzungu aliyeitwa Vasco Dagama na nione ubunifu wake wa kujenga iyo hayo masikani.

Naam, nimewai sana kushiriki mashindano. Mashindano haya yalikuwa kwa ni nani angemaliza mkate, mkavu, wa kwanza. Kuwa tumepatiwa mkate, tulikuwa kama timu mbili na kila timu ilikuwa na watu watatu. Kwa hivo, kina timu imepewa, kila mmoja amepatiwa mkate, mkate mkavu, bila hata soda, bila hata kitu ambayo unaeza tumia kuteremusha ili usichoke sana kumeza. Ilibidi, uwe mbunifu kivyako na ufanya kwa kazi sana kumaliza huwo mkate, ndiyo upatiwe zawadi yako. Timu yangu ilishinda na mimi niliongoza sana wakati nilipumaliza mkate mkavu na sekunde kumi. Hayo ni mashindano ambayo nishawai kushiriki nikiwa shule ya msingi. Apo, hapo, hapo awali kidogo.

Nina paka moja anayeitwa Nala, anamanyoya ya kijivu na meupe, na macho ya kijani yanayong'aa. Ni mpole mchana lakini joni huchangamka na hupenda kurukaruka juu ya kochi na kando ya dirisha. Tabia yake ya kuchekesha ni kubeba soksi zangu kama zawadi na kuziacha mlangoni. Na mara nyingine, yeye hukimbiza mwanga watochi kana kwamba ni napenda jinsi alivyo msafi na mwenye utaratibu. Yeye hupenda sana kula kwenye jua na hunifuata chumbani kana kwamba alinilinda. Nampenda kwa sababu yeye hunipa utulivu baada ya siku ndefu. Pia, yeye humipunguzia msongo wa mawazo na kunikumbusha uwajibikaji. Nami namlisha, nampa maji na kumsafishia sanduku la mchanga na kumpeleka kwa daktari wa wanyama. Kwa kifupi, Nala ni rafiki mwaminifu na chanzo cha furaha nyumbani.

Napenda kununua vitu kulingana na aina ya hitaji na na mahali panapotoa ubora kwa bei inayofa. Hivi ndivyo vitu vinavyopanga ununuzi wangu. Kwanza sokoni. Hapa hununua matunda, mboga, na samaki kwa sababu ni vipya. Vimekaribia shamba na mara nyingi bei huwa nafuu. Huenda asubuhi ili kuepuka msongamano na kupata bidhaa bora. Ushawishi wangu mdogo, mboga zikiwa bado na unyenyekevu wa asubuhi hunifanya nitabasamu. Pili, duka la mtaani. Kwa mahitaji ya haraka kama mkate, maziwa, gisi na vocha, hupendelea sana duka ndogo la karibu. Rahisi kufika na huduma huwa ya kirafiki. Tatu, supermarket. Bidhaa zinazokaribika kwa urahisi. Vifaa vya usafi, vilainishi vya nyumba na baadhi ya bidhaa za kujitunza hununuliwa hapa. Napenda uwazi wa bei na wingi wa chaguo. Huenda nyakati zisizo na msongamano hivi kuokoa muda. Lingine ni maduka ya mtandaoni. Vifaa vya ya kielektroniki, vitabu na vifaa vya kazi hununuliwa mtandaoni kwa sababu ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kupata uwasilishaji. Kila mara mimi hukagua hadhii ya muuzaji. Sera za kurudisha bidhaa na garama fiche kabla ya kununua. Lingine ni mitumba au duka la nguo zilizotumika. Kwa koti, suruari imara na nguo za za starehe napenda kutafuta mitumba na zenye ubora mzuri kwa bei ndogo. Huangalia ubora wa vitambaa since na hali ya zipu kabla ya kununua. Na mwisho ni kununua vitu moja kwa moja kwa wauzaji. Ikiwezekana mimi hununua moja kwa moja kwa wakulima au wazalishaji wadogo ili kusaidia biashara za eneo na kupunguza gharama zaidi. Vidokezo vyangu ununuzi ni huenda na orodha ili kuepuka kununua vitu visivyohitajika. Iskuti mara nyingi, ujaribu kunishawishi lakini orotha ili saidia kushinda vishawishi. Mimi ubeba mfuko na kitamba ili kupanguza matumizi ya plastiki. Mimi ulipa kwa njia salama kama malipo simu na uhifadhi stakambathi kwa rufaa iwapo inahitajika. Kwa kifupi napendelea mahali penye ubora uwaminifu na bei ya haki na inachagua duka kulingana na bidha ninayohitaji.